Lengo langu ninayo kwa mudamrefu kwa sasa ni kuimarisha utenda kazi wangu na kuimarisha uwezo wangu wa kufanya kazi kwa uhakika na kazi vizuri, kufanya kazi vizuri. Iyo ndiyo lengo langu kamili na pia ni lengo langu la muda mrefu kusaidia watu kupata kazi pia kama si ile ya kibinafsi ama kazi ya kiserekali lakini lengo langu kuu ni kusaidia watu kupata kazi na pia kutenda kazi kwa uhalisia kwa uhakika na hujituma kwa hali na gamu.

Mimi sijapenda joto na sijapenda baridi. Ukiangalia baridi huwa inakuja na shida mingi. Kama mafua inasababisha magonjwa mengine pia kama homa pia. Na ukingalia joto pia hufanya mtu kutokuwa sawa kimwili jasho sasa ni poa kukaa mahali hakuna joto na hakuna baridi. Yani iko iko hali ya katikati. Kuna joto hakuna baridi. Lakini kwangu mimi sijapenda joto wala baridi ila napenda kukiwa kumekimya na kukiwa katikati.

Mimi napenda sana kusoma naam napenda kusoma kwa mara nyingi natumianga simu kusoma. Hasa inanisaidia kusoma naweza soma kila mahali. Nikiwa matembezini nikiwa kwenye gari nikiwa shuleni nikiwa maktabani. Naweza soma popote. Ila kuandika naweza napenda kuandika lakini siyo kama vile napenda kusoma. Kuandika naweza andika nikiwa maktabani, nikiwa nyumbani ama nikiwa mahali popote ambapo pametulia hapa na hapa mahali hakuna kutembea tembea hakuna kelele ni kutulia tu hapo ndiyo naweza andika lakini kwa kawaida napenda kusoma.

Wakati nimekua katika migogoro na mtu, huwa napenda sana kunyamaza. Ama natembea natoka hapo ili kudumisha amani na pia kuendelea na utulivu napendanga mahali pametulia. Asa, wakati wawote nimepata kukua katika migogoro na mtu yoyote. Heri ninyamaze ama nitoke hapo ni katulia mahali kwingine.

Mafanikio ya kibinafsi nayoithamaini sana ni mafanikio ya masomo na pia mafanikio ya kupata kazi baada masomo. Kama mimi navyo jali masomo yangu, nimesoma kwa miaka mingi. Na sasa natumai ntapata kazi. Kama sio yangu ni kazi ya kuandikwa ama kazi ya kujiandika. Bora ni kazi ninayoweza kufanya kulingaa na masomo nilio ya soma hapo shuleni.

Mimi sijapenda sana kukula nje ya nyumba ila nikijikuta nje ya nyumba labda nikitoka shuleni ama nimenda matembezi maali. Itabidi niende ya hotelini ama kwenye kibanda. Kwa kaweda napenda sana chakula ya vibanda ama chakula ya barabarani ama kununua vyakula vya duka kama vile maziwa, mkate, maandazi, ama kuenda kwenye kibanda, maragwe chapati ila sijapenda sana ukula nje ya nyumba napenda chakula inacho jipikia, inacho jipakulia, nakulia hapo hapo kwa nyumba bila kutoka nje, napenda sana, napenda vitu vyangu, vitu nivyo vitengeneza kivyangu.

Ninapoanza kazi, inalingana pia ni kazi gani, lakini kwa kawaida ninapoanza kazi, sanasana, tuseme ninapoanza siku, umejua kuanza siku, kumka hiyo, kuamka tu asubuhi, hiyo ni kuanza kazi, ninapoanza siku, naanza siku kwa kuomba kwanza, iyo ni kawaida, alafu, nikifika kazini, cha kwa anza ninachokifanya, ni kupanga kazi yangu, gani ninachoanza nayo then gani kinafuata hivo hivo. Pasa cha kwanza napofika kazini ni kupanga vitu nitakavyo fifanya siku mzima.

Wakati ninayo fanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi, akili ikiwa imetuliya akili bado iko himetulia, hakuna chochote, hakuna mawazo, hakuna mawazo ya siku, yani nimetulia tu hasubui. Lakini kulingana venye masaa inazidi kuendelea mambo yanazidi kuwa mingi. Akili inaanza kuchanganyikiwa, kazi inaanza kuwa mingi. Kwa kawaida mimi napenda sana na pia huwa nachangamuka sana na nafanya kazi vizuri sana asubuhi.